Ndiyo nimewahi tembelea mto. Kando ya mto hiyo kulikuwa na mawe mengi ambayo yamegeuka kuwa nyeusi kwa sababu ya kukaa hapo karibu na maji. Na pia kuna mimea yale ambayo yanaitwa algae yamemea hapo juu ya mawe pia kando ya hiyo mawe kulikua na mimea ambayo yamejimeesha pia wengine huwa, wengine wakulima huwa wameimeesha mimea hayo yalikuwa kijani kabisa.